Tathmini ya kazi inachangamoto kidogo, lakini pia inanipa fursa ya kujua ni wapi nimeboresha na ni wapi pia nimelemewa. Iko na mchanganyiko wa hisia maana, ninapokuwa nimeboresha, mimi husikia vizuri watu wakifurahia kazi yangu, na ninapokuwa watu hawafurahi kazi yangu. Mimi huhisi si vizuri sana lakini pia inanitia motisha ili kufanya bidii na kufanya vizuri wakati ujao.